Programu tumizi ni programu ya komputa au simu inayotekeleza kazi maalumu, hutumika kusaidia kazi za kila siku, burudani au biashara. Programu tumizi inaweza kuwa ya elimu, michezo au mawasiliano.